Aa ndiyo, napenda kucheza na watoto. Inafurahisha sana kuona wanavyocheka na kubuni mambo mapya bila aibu ya watu wazima. Maramingi nikikutana nao, napenda mchezo rahisi kama kurusha mpira, kujenga vitu kwa vibonzo, kuchora, au hata mchezo wa kuigiza-igiza kama duka, shule au timu ya uokoaji. Kwa muhimu, kwangu ni kucheza kwa usalama na kwa heshima. Kuwacha waongoze mchezo mara nyingine, lakini pia kuweka mipaka ikiwa mambo yanaenda hatarini au wanaanza kugombana. Kwa kweli, dakika kumi na tano tu za kucheza nao kwa umakini zinaweza kubadilisha kabisa siku yao.

Mimi nawapenda wanyama wengi sana. Lakini ukiniuliza ni wainagani na wapenda zaidi? Ningesema paka na mbwa. Mbwa nawapenda kwa sababu ya uwaminifu wao na wanakupa urafiki wa dhati. Unafika nyumbani, umechoka, anakukaribisha na kuona kama umemletea zawadi. Paka pia nawapenda kwa sababu wana utulivu na wana uhuru wao. Wanakuja kukaribia kwa wakati wao. Halafu wakiamwa kukaa karibu, unajisikia kama wewe umechaguliwa kama mtu wa maalumu. Halafu kuna wanyama waporini kama tembo na twiga. Huwa navutiwa tu na ukubwa wao na tabia zao. Hasa ukiwaona kwenye taarifa, unashangazwa sana.

Asubuhi ya leo ni meamka saa kuminambili na nusu hivi. Kitu cha kwanza kabisa nilichofanya baada ya kufungua macho ni kukunywa glasi kubwa ya maji na kufungua madirisha ili hewasafi ingiendani. Huwa inansaidia sana kuchangamka haraka. Baada ya hapo ni katayarisha chai ya rangi yenyetangawizi na kula na vipande vichache vya mkate. Sipendi sana kula vitu vizito sana asubuhi ili nij isikia mchovu mchana. Kisha nikaingia kuoga maji ya baridi kidogo ili kuchangamisha mwili kabisa. Nikaanza shugulizangu za siku kwa utulivu. Kwa kweli asubuhi nimejisikia vizuri sana na mwenye nguvu ya kupambana. Maana hali ya hewa ilikuwa tulivu na hakukuwa na kelele nyingi mtani.